Ninaandaa ripoti za kazi kwa mpangilio ulio wazi na wakitalaamu ilio raisi kusoma na kuelewa kwa ufupi, hivyo ndio vinavyo fanya. Kuelewa lengo la ripoti, kukusanya taarifa, kupanga muundo wa ripoti, kwa kawaida inajumuisha utangulizi malengo, kazi zilizo fanyika, matokeo au mafanikio, changamoto na mapendekezo. Kuandika kwa lugha raisi na rasmi, inamanisha kutumia sentensi fupi, nukta na vichwa vya habari ili kuraisisha usomaji, kuhakikisha usahihi nakagua tahajia, takwimu na tareha ili kuepuka makosa, kuhitimisha kwa mapendekezo, natoa mapendekezo au hatuwa zinazo fuwata kulingana na matokeo ya ripoti. Kama ungependa, naeza kutengenezia mfano wa ripoti.

Katika sekta ya teknolojia kuna makampuni mengi, maarufu na yanayojulikana kwa ubunifu, utendaji na uaminifu. Ingawa kila moja ina faida na changamoto zake, kuna makampuni ambazo watu wengi huchukulia kuwa ya kuaminika au yenye, sifa nzuri. Kama Microsoft, ambayo ni kampuni ya teknolojia inayojulikana kwa mifumo, uendeshaji, huduma za wingu na programu mbali mbali. Kuna app, inajulikana kwa vifaa vya ubora na mfumo dhabiti wa usalama kwa watumiaji wake na mara nyingi inapatikana juu kwenye makadirio ya uongozi. Kuna amazon ingawa kwa baadhi ya watu ina changamoto za utamaduni wa kazi. Bado inajulikana kwa huduma imara za biashara, mtandaoni, huduma za wingu Nvidia, kampuni inayoongoza katika teknolojia ya graphics, processing unit na AI. Na hivyo majuzi imepata umaarufu kama kampuni iliyosimamiwa vizuri Google, mmoja ya kampuni kubwa za mtandao inatoa huduma maarufu kama ufuatiaji barua pepe na android. Ingawa pia inakabiliwa na changamoto za usalama wa data kwa baadhi ya watumiaji. Ni vyema kujua, uaminifu wa kampuni unaweza kutofautiana kulingana na muktadha kama ni usalama wa data, huduma kwa wateja, au tenda, utendaji wa bidhaa. Kwa mfano baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa PayPal, Microsoft ama Amazon Zilipata viwango vya juu vya uaminifu ikilinganishwa na wengine. Kampuni kama Facebook mara nyingi yanapewa sifa za chini kuhusu uaminifu wa data binafsi kuliko wengine.

Napata habari zangu kutoka mchanganyiko wa vianzo vya utafiti data na maarifa yaliyojengwa na timu ya wataalamu wa OpenAI kabla ya elfu mbili na ishirini na nne. Pamoja na uwezo wa kutafuta habari mpya mtandaoni wakati wowote ninapoomba taarifa za kizasa. Hii una maana maarifa ya msingi naelewa mambo mengi kwa undani kutokana na mafunzo ya data nyingi za maandishi. Vitabu, makala na nyenzo mbalimbali za elimu hadi juni mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne. Natumia mtandao kwa taarifa za hivi punde ninapohitaji habari za sasa nazitafuta kwenye mtandao kwa kutumia zana ya utafutaji ya wimbi ili kupata taarifa mpya sahihi na zinazotegemewa. Sio chanzo kimoja tu. Sio kama gugu au tovuti fulani moja tu napata habari kutoka kwa vianzo mbali mbali, mtandaoni, iwe ni magazeti, tovuti za habari, taasisi za utafiti au vianzo vinavyoaminika. Umuhimu wa kutambua vianzo sahihi na kusanya taarifa kwa makini na kuchagua tu zile ninazotaka kwenye vianzo vinavyoaminika ili kupata majibu sahihi na ya kuaminika.